Kujifunza mambo mapya kwangu ni zaidi ya kupenda. Ni hitaji la msingi na la nafsi. Kama vile mapafu ya navyo hitaji hewa au mwili unavyo hitaji maji. Katika ulimwengu huu unaobadilika kwa kasi ya umeme, nimegundua kuwa kusimama ni sawa na kurudi nyuma. Ndivyo nimeamua kufanya akili yangu kwa ujenzi usioisha. Ninapenda ile ya hali ya awali ya kutojua. Ile hofu ndogo unayopata unapoanza kusoma kitabu kipya. Au unapo angalia teknolojia mpya ambayo huelewi inafanyaje kazi. Watu wengi huogopa hali hii ya kuonekana wajinga. Lakini mimi naikumbatia. Kwangu, huu ujinga ndiyo udongo wenye rutupa ambapo mbegu za maarifa upandwa. Kuna msisimko wa ajabu, karibu kama ulevi, unakuja wakati ambapo hafla, dhana iliyo kuwa ngumu inaanza kueleweka. Ni ile hali ya haha ambapo vipande vya fumbo vinajipanga na picha kamili inaonekana. Hisia hiyo ya taa kuwaka gizani ndiyo inayoongezea nguvu ya kuendelea kuchimba zaidi. Zaidi ya hapo, kujifunza kuna nipa uwezo wa kuishi maisha mengi ndani ya uai mmoja. Napo chijifunza kuhusu sayansi ya nyota. Mimi ni mwanaangani. Napojifunza kodingi mpya. Mimi ni mbunifu wa kidigitali. Napojifunza historia. Mimi ni msafiri wa muda. Kujifunza kuna niandolea mipaka ya mazingira yangu ya sasa na kunipa tiketi ya kuenda popote kiakili Lakini sio mchakato rahisi siku zote Kuna nyakati za kuchosha, nyakati ambazo ubongo unahisi kuja na nyakati za kufeli Hata hivyo nimejifunza kupenda hata hayo maumivu ya ukuaji ninayo ona kama misuli inayo tanuka baada ya mazoezi makali Kila ninapojifunza kitu kipya, iwe lugha, ujuzi wa kazi au hata mbinu mpya ya maisha, ninahisi ninajenga tuleo bora la mimi mwenye. Sijifunzi ili nionekena mjanja mbele za watu, ninajifunza ili nielewe dunia ninayoishi na nafasi yangu ndani yake. Mwisho wa siku, ninaamini kuwa siku ambayo nitaacha kujifunza ndiyo siku nitakayo anza kufa kiroho. Na kwa sababu hiyo mimi ni mwanafunzi wa maisha wa kudumu nikibeba udadisi kama sila yangu kuu didhi ya uzee wa akili.